Somo la sayansi ninalo lipenda ni soma la kemia. Ambalo ni soma nilianza kulifanya nikiwa katika kidato cha kwanza. Na kwanzia hapo nikaipenda lile somo. Mwalimu alikuwa anatufunza, alikuwa mwenye kutia bidii na pia mwenye kusikiza wanafunzi wakati wote. Na kuwa tayari kuweza kurudia iwapo kuna mahali ambapo wanafunzi awakuelewa.

Wakati mwingi mi hupenda kuongea zaidi ya upenda, samahani, wakati mwingi mi hupenda kuandika badala ya kuongea hata kwa mawasiliano yangu, mara nyingi ni zile, hile wakati mwingi ambao mimi huandika ujumbe mfupi, badala ya kupigia yule ambaye nataka kuzungumza na yeye. Kuandika huwa naona inachukua muda kidogo, ukilingalisha na yule muda ambaye kuongea huwa inachukua.